Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa na wakati mzuri na familia na marafiki. Maranyingi tunasherekea kwa chakula kizuri, kucheka pamoja, kushiriki zawadi ndogo. Pia napenda kutumia siku hiyo kufikiria mafanikio yangu ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya.